Unafanya nini wakati wa mgogoro na watu? Wakati wa mgogoro na watu mimi huji hujitahidi kwanza na kutulia na kudhibiti hisia zangu ili nisifanye maamuzi ya haraka yanayoweza kuleta majuto. Kuchukua mda kumsikiza mwenzangu na pia kwa makini ili kuelewa anachohisi na chanzo cha tatizo. Kwa sababu kuwasiliana kwa uwazi ni muhimu sana. Pia mimi hujaribu kuzungumza kwa heshima na utulivu bila kulaumu ili kutafuta suluhisho linaofaa pande zote. Iwapo hali inakua ngumu na weza kuchukua mda wa kujitenga kidogo ili kutafakari kabla ya kuendelea na mazungumzo.

Aina gani ya keki unayoipenda? Napenda sana keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha. Pia napenda keki ya vanilla. Juu pia ladha yake ni tamu na nzito ambayo hunifanya nijisikie nimerithika kila ninapokula. Harufu yake inapokuwa bado ya moto hunivutia zaidi na mchanganyiko wa chokoleti laini. Na pia huu ni juu ya hunifanya nifurahie hata zaidi. Pia mara nyingi, ama mara nyingine napenda keki ya vanilla kwa sababu ni laini, rahisi na inaenda vizuri na chai au jusi. Kwa ujumla, napenda keki ambazo si tamu kupitia kiasi, zenye ladha nzuri na muundo laini unayo unayokua mdomoni.

Mkate wa aina gani unaupenda? Napenda mkate wa ngano, yaani vile wanavyosema kwa kiingereza brown bread. Kwa sababu ni mzuri kiafya na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Ladha yake ni ya kawaida lakini nzuri. Hasa nikila na chai na au nikitumia kupaka siagi au asali, pia napenda mkate ulio laini na mpya mwenye harufu nzuri na unapokuwa bado na moto kwa ujumla. Napenda mkate usio na sukari nyingi, unaonipa nguvu na unaofaa kwa lishe bora ya kila siku.

Tabia gani ya watu inanichukiza? Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima. Hasa pale mtu anapodharau au kudharau hisia na mawazo ya wengine pia sipendi uongo kwa sababu huvunja uaminifu na kuharibu mahusiano. Iwe ni urafiki, kazini au familia. Tabia ya kusema vibaya na wengine au kueneza maneno hunifanya nijisikie vibaya kwa sababu huleta migogoro isiyo ya lazima. Vilevile kutokua waaminifu au kujifanya bora kuliko wengine ni tabia ninayo ninayoona haifai. Kwani kila mtu anastahili kuheshimiwa bila kujali tofauti zao.

Unatumia mda wako wabure vipi. Ninapokutumia muda wangu wa bure napenda kutumia kwa njia yenye manufaa. Inayoniweka katika hali nzuri ya kiakili na pia. Kimwili, mara nyingi hujishugulisha na kusoma au kutafuta taarifa mpya mtandaoni ili kuongeza maarifa yangu na pia kujiboresha. Pia napenda kusikiza muziki au kutazama vipindi, vinavyo burudisha na kunifanya nipumzike baada ya shughuli za kila siku. Wakati mwingine kutumia muda wangu, wa bure, kuwasiliana na marafiki au familia. Kwa sababu, kunanisaidia kuimarisha mahusiano na kupunguza msongo wa mawazo.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda. Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku wakuaanga au wakukaanga kwa sababu kina ladha tamu na hunifanya nijisikie nimeshiba na mwenye pia furaha. Napenda sana, ukila nikiwa nyumbani au kwenye hoteli, ndogo ndogo tulivu, hasa wakati wamchana au jioni. Kuku unapokua, unakaangwa vizuri huwa na harufu nzuri, ngozi yake huwa ya kukranchi na ndani laini, kuku wali kukiwa mweupe na laini, unaoendana vizuri na mchuzi nakumbuka mara ya kwanza kula chakula hiki. Nilikuwa nyumbani nikiwa na familia yangu na nilielezwa kuhusu ladha yake na jinsi ya ukipika na mama au mtu wakaribu sana. Tangu wakati huo, kimekuwa chakula cha kipekee kwangu mara ya mwisho kukila ilikuwa hivi karibuni msimu wa krismasi na kila ninapo kila hunikumbusha nyakati nzuri upendo wa familia na faraja ya nyumbani.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri? Kwangu mimi binafsi napendelea kitanda kizuri kilicho laini na kilichonyooka vizuri kuliko kigumu sana. Kwa sababu, hunipa usingizi wa kutosha na kunifanya nijisikie vizuri baada ya siku ndefu. Kitanda kizuri kinafaa kwa mwili wote, husababisha mgongo au misuli kupumzika ipasavyo na husaidia kuepuka maumivu ya mgongo au miguu. Pia napenda kitanda chenye mashuka safi na laini. Pamoja na mto mzuri unaotoa faraja bila kuwa mgumu. Kupita kiasi kwa ujumla kitanda kizuri ni sehemu muhimu ya kupona na kupata nguvu. Na hunisaidia kuamka nikiwa tayali kwa shughuli za kila siku.

Je umewai kwenda maonyesho ya sanaa? Kwangu binafsi ndiyo nimewahi kwenda kwenye maonyesho ya sanaa. Na kila tukio lilikuwa ni muhimu sana. Napenda sana kuona kazi za wasanii mbali mbali picha, uchoraji, michoro na ufundi wa mikono. Kwa sababu unanipa msukumo na unapanua mtazamo wangu wa ubunifu kila kipande cha sanaa kina hadithi yake, ladha yake ya kipekee na mara nyingi hunifundisha jambo jipia kuhusu tamaduni, historia au hisia za binadamu. Nilipokuwa maonyesho ya mwisho, nilitembea nikiangalia kila picha kwa makini. Nikiwa na marafiki wangu wa karibu, tuki jadiliana juu ya maana na mbinu za msanii.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta. Mimi napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Kwa sababu hunisaidia kuwa na afya bora na kuzuia unene wa mwili au matatizo ya kiafya. Chakula kisicho na mafuta mara nyingi huwa safi laini kwa mwili na kuchangia lishe bora zaidi ikiwa ni pamoja na mboga matunda na protini safi. Hata hivyo siwezi kusema kwamba sihitaji kabisa mafuta chakula chenye kiasi mafuta mafuta yenye afya pia kama mafuta ya mizeituni au samaki napenda pia kwa sababu hunipa ladha na vitu virutubitisho muhimu kwa ujumla napenda mchanganyiko. Wachakula chenye lishe bora na kinacho nipanguvu na afya bila kuwa na mafuta kupitia kiasi.

Kwangu binafsi, ndio, napenda sana sana kujenga na kulima bustani kwa sababu hunipa hisia za amani na kuridhika. Kushughulika na mimea, kulima matunda mboga au maua. Kunanifanya nijisikie karibu na asili na kunanisaidia kupumzika. Kunanisaidia kupumzika pia kisaikolojia. Pia napenda kuona mabadiliko madogo ya mimea ikikua kutoka mbegu hadi kuwa mmea mkubwa. Jambo linalonipa furaha na hisia ya mafanikio. Bustani pia hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu mbinu za kilimo.

Je unapenda maua. Kwangu binafsi ndiyo napenda sana maua kwa sababu huleta uzuri, harufu nzuri na furaha moyoni. Maua hunipa hisia za amani na upya na hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili napenda kuyaona yakichanua rangi zake tofauti na jinsi ya nayoweka mazingira yawe ya kuvutia na yenye uhai. Pia maua yana maana ya kipekee kama ishara ya upendo, matumaini na shukran. Ndiyo maana huniguza sana kihisia kwa ujumla. Maua hunipa utulivu wa akili na hunifanya nijisikie mwenye furaha na pia mwenye matumaini.

Napenda kufanya mambo mingi, mazuri na familia yangu kwa sababu hunipa furaha, upendo na hisia ya kuwa sehemu ya kitu cha maana. Tunapenda kutumia muda pamoja kwa kuongea, kucheka na kushirikiana kwa chakula. Hasa wakati wa jioni au wikendi, pia napenda kutoa na kutembea na kutembelea ndugu au kushiriki sehemu za kifamilia kwa sababu hutujenga na kuimarisha uhusiano wetu. Wakati mwingine tunapenda kutazama televisheni au kusikiza muziki kwa pamoja. Jambo linalotupa muda wakupumzika na kufurahia uwepo wakila mmoja.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Ninapojihisi nikisubiri kwenye mstari mara nyingi huwa ni hisia za mchanganyiko kwa upande mmoja na uvumilivu na subira. Nikijaribu kutulia na kutumia muda huo kwa kutafakari au kuangalia mazingira yangu. Lakini pia mara nyingi najihisi kidogo kuchoshwa au kushurutishwa haswa ikiwa mstari ni mrefu au unachukua muda mwingi bila haraka. Hata hivyo ninajaribu kutumia muda huo vyema kama kusoma kusikiliza muziki au kuzungumza na watu karibu.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni nyingi na zinatofautiana kulingana na aina ya kazi. Lakini baadhi ya changamoto kuu ni hizi; Kwa msongamano wa kazi na muda mfupi mara nyingi majukumu ni mengi katika muda ni mdogo. Jambo linalo sababisha shinikizo na wakati mwingine kuchoka.

Napenda sana kujifunza ujuzi wa kupiga picha na kuhariri picha za kitaalamu kwa sababu kunanipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kunasa kumbukumbu muhimu. Kwa njia ya kipekee, kupiga picha, kunaniwezesha kuangalia dunia kwa njia tofauti au jicho tofauti, kuona rangi mwanga maumbo na hisia zilizoko kila kona ya maisha. Jambo linaloongeza uelewa wangu wa mandhari na watu kuongeza ujuzi wa kuhariri picha ni muhimu pia. Kwani kunanisaidia kufanya picha zangu ziwe za kipekee zenye mvuto au ubora wa kitaalamu. Baada ya kupiga picha za kawaida nilijaribu awali kujifunza ujuzi huu. Kwa kutumia simu na kamera ndogo nikitafuta video na mafunzo mtandaoni lakini nataka sasa kujifunza kwa kina zaidi. Labda kwa kutumia kozi za kitaalamu au kwa kufuata mwongozo wa wasanii wenye uzoefu.

Nini kinacho kufanya ufurahi sana? Kinacho nifanya nifurahie sana ni wakati ninapokuwa na watu ninaowapenda kama marafiki au familia. Tukishirikiana pamoja kucheka, kuzungumza na kufurahia afya na hafla ndogo za pamoja. Pia ninapo pata fursa ya kufanya mambo ninayo ya penda kama kusoma, kusikiliza mziki, kuona podkast, kuandika au kuchunguza ujuzi mpya. Moyo wangu hujaa furaha na kuridhika nafurahia pia ninapokuwa karibu na asili kuona maua yana yachanua na mandhari mazuri au kutembea kwenye bustani na mtaa utulivu.

Nina wasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na uskilizavu na usikivu. Mara nyingi tunatumia mazungumzo ya uso kwa uso pale ofisini au kwenye mikutano ili kueleza maoni kupanga majukumu na kushughulikia changamoto. Pia hutumia barua pepe ujumbe mfupi au program za wasiliano ya kazi na akikazi pale inapohitajika. Hasa kufanikisha kazi haraka na kwa ufanisi ninahitaji kusikiliza maoni yao kwa makini, ushirikiana, wa ushirikano na kuhakikisha kila moja anahishimiwa.

Ninaposhambulia au kushughulikia tatizo kazini huchukua hatua kwa utulivu, mpangilio na uwazi ili kuhakikisha suluhisho linapatikana kwa ufanisi bila kuleta migogoro zaidi. Kwanza huchunguza chanzo cha tatizo kwa makini kuangalia ni nini kilinipelekea tatizo hilo na ni watu au mchakato gani umehusika baada ya hapo hujaribu kuzungumza na wahusika kwa heshima. Ili kuelewa mitazamo yao na kusikiliza hoja zao. Mara nyingi hujaribu kutafuta suluhisho la pamoja ambalo linaweza kuridhisha pande zote badala ya kuamua haraka na au kulalamika tu.

Ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu kunanipa urahisi, haraka na fursa ya kuchagua bidhaa mbalimbali bila haja ya kutoka nyumbani. Kupitia ununuzi mtandaoni, ninaweza kulinganisha bei kutazama maelezo ya bidhaa na kusoma maoni ya wateja wengine. Ili kuhakikisha ninapo, ninapata kile ni kilicho bora na kinachofaa. Mahitaji yangu pia kununua mtandaoni kunanisaidia kuokoa muda na kujitahidi na kujitahadi kwa sababu sihitaji kusafiri kwenda sokoni au madukani. Na mara nyingi bidhaa zinakuja nyumbani kwangu kwa haraka zaidi ya hayo napenda kuwa na nafasi au ya kugundua bidhaa mpya au za kipekee ambavyo si rahisi kupatikana kwa maduka na kawaida.

Unapanga kazi yako vipi, ninapanga kazi yangu kuchukua mpangilio wa kina na wa makini ili kuhakikisha. Kila jambo linafanya kwa ufanisi na bila msongamano wa haraka kwanza huanza kwa kufafanua malengo yangu. Nikitambua ni kazi zipi muhimu zaidi ambazo zinapaswa kufanywa leo au ndani ya wiki. Hii inasaidia kuhakikisha sana upoteza kuhakikisha sina kupoteza muda kwa mambo yasio na kipaumbele. Kisha mimi hufanya orodha ya kazi.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiy napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu una nipa fursa ya kugundua ladha tofauti tofauti tamaduni mpya na mbinu mbalimbali za kupika ambavyo sijaona au kuonja hapo awali. Napenda kuona jinsi mchanganyiko wa viungo harufu na rangi unavyoweza kuunda chakula cha kipekee kinachonifanya nijisikie furaha na mshangao kila mara. Kuonja chakula kipya pia hunifundisha kuhusu utamaduni, historia na mila za watu mbali mbali kwani kila chakula kina hadithi yake zaidi ya hayo kujaribu vyakula vipya kuna nisaidia kupata mskumo wa ubunifu.

Kwangu binafsi, ndio ningependa kurudi sana ujana kwa sababu ujana nikipindi chamaisha kilichojaa furaha, huru, nguvu na hamu na kugundua dunia. Kurudi ujana kunanipa hisia ya kurudi kwenye muda ambapo kila kitu kilikuwa chakipekee, kila jambo lilikuwa na mshangao wake, na kila hatua ya maisha ilijazwa na upendo mchezo na urahisi wakuwa na matumaini. Ningependa kurudi tena kuona marafiki wakaribu kushirikiana michezo na shughuli za burudani kujifunza mambo mapya bila wasiwasi mkubwa na kufurahia huru wakufanya maamuzi madogo bila mzigo wa majukumu makubwa ya watu wazima.

Kila siku ninahitaji kuhakikisha vifaa vyangu vya kiteknolojia kama simu au kompyuta vinachajwa ipasavyo ili viwe tayari kwa matumizi ya siku mzima. Kwa kawaida, ninachaji kifaa changu maramoja kila siku kabla ya kulala. Jambo linalonihakikishia kuwa nikiwa na charge kamili asubuhi sihitaji kuwa na wasiwasi wa kuishiwa charge wakati wa shughuli muhimu. Hata hivyo wakati mwingine ikiwa ninatumia kifaa kwa shughuli zinazohitaji nguvu nyingi kama kupiga picha kuharili video au kutumia mtandaoni kwa muda mrefu huenda nakihitaji upaji kipengele cha hati ya mchana ili kuhakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi vizuri.

Ili kueka afya nzuri ninahitaji kuchukua hatua kadhaa zinazojumuisha mwili akili na lishe kwanza kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kukimbia kupanda baiskeli, yoga au mazoezi ya nguvu. Ili kuboresha misuli, stamina na nguvu za mwili kwa ujumla pili ninajali sana lishe langu kwa kula vyakula venye afya kama mboga, matunda, proteini safi na chakula kisicho na mafuta kupitia kiasi kwa moja na kunywa maji.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali wa samaki wakukaanga kwa sababu kinaladha tamu na hunipa furaha kila ni kikipika au kikipikwa. Napenda jinsi samaki inapopikwa vizuri, ngozi yake, iko crunchy kidogo huku ndani ikiwa laini na yenye ladha nzuri, huku wali ukiwa mweupe laini na unaenukia mdomoni. Mara nyingi napenda kukila chakulahiki nyumbani na familia hasa wakati wa chakula, cha mchana au jioni. Ambapo tunakaa pamoja kucheka na kushirikiana hisia zetu na kumbuka mara ya kwanza. Nilipokula wali na samaki nilielezwa kuhusu ladha na mbinu za kupika na mtu wakaribu.

Napenda kutazama video, mtandaoni kwenye majukwa mbali mbali kulingana na kile ninacho ninachoona au kujifunza. Mara nyingi huvutiwa na video za YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za yaliyomo kwa mafunzo ya ujuzi mpya, mazungumzo ya kufurahisha habari, safari, mpira au hata utamaduni na chakula. Pia mara nyingi, nitaangalia video za mitandao ya kijamii kama Instagram, Reels, TikTok au Facebook. Hasa zile za burudani, midevu ya maisha, mapishi ya haraka au hata mambo ya kisaikolojia na motisha. Wengi pia ni video za ilimu.

Kila jioni kabla ya kulala, ninapenda kujipanga na kupumzika ili kujianda kwa usingizi mzuri. Mara nyingi huchukua muda wa kusafisha uso na mwili. Kisha kuandaa vitu vya siku inayofuata kama mavazi, simu na kazi muhimu ili nishugulikiwe usiku. Baada ya hapo hupenda kupumzika kidogo kama kusoma kitabu, kusikiliza mziki, tulivu au kuangalia vipindi vya televisheni kwa muda mfupi wakati mwingine hufanya kutafakari au kuandika mawazo yake katika daftari jambo linalo saidia kutuliza.